Kila jioni kabla ya kulala mimi hufanya mambo tofauti kulala mimi hukula chakula cha jioni na kunywa kitu chepesi Alafu napumzika kwa muda mfupi labda kusikiliza muziki au kusikiliza podcasti na alafu kupanga mambo ya kesho ili kujitayarisha mapema Alafu naomba, alafu kwautulivu, kisha hulala ili nipate usingizi wakutosha.

Timu yangu ninayo ipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Naipenda kwa historia yake kubwa, mashabiki wake wengi duniani na mtindo wao wa kupambana na hadi wakati wa mwisho. Pia napenda jinsi timu inaweza kutoa wachezaji wa kubwa na kushinda mataji mengi. Kufuatilia michezo zao hunipa burudani na shauri kubwa katika soka.

Natumia muda wangu wa bure kwa kufanya mambo yanayo nipumzisha na kuniongeza maarifa. Mara nyingi napenda kusoma kusikiliza podcast au kutazama filamu. Pia hutumia muda huo kuzungumza na familia. Kutembea kidogo ama kujifunza kitu kipya mtandaoni.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni vipindi vya makala ama documentaries. Napenda kwa sababu hunipa maarifa mapya kuhusu dunia, historia ya nansi, historia sayansi na maisha ya watu mbalimbali. Huku vikiwa vya kutuvutia na kuelimisha pia.

Uzoefu wa kushangaza nilioona, niliwahi kupata ni kutazama jua likichomoza, nikiwa juu ya mlima, baada ya matembezi marefu Nilihisi utulivu mkubwa, hewa safi pia na maradhi ya kutulia, na mandhari ya kutulia kuvutia sana Uzoefu huo ulinifanya nitambue uzuri wa asili ya kunipa motisha mpya na ya kuthamini maisha juhudi ndogo tunazofanya kufikia malengoni katika maisha yetu pia.

Napenda kupiga chombo cha muziki. Hii hunipa furaha, husaidia kujieleza kihisiano na kuonyesha ubunifu na pia ni njia nzuri ya kupunguza na kuondoa msongomano wa mawazo. Kupiga chombo kinanifanya pia nijisikie kuunganishwa na muziki na wengine wanaoposhirikiana kwenye midundo hiyo.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu, tunaeza kuzungumza mara kwa mara, kusaidiana pale inapohitajika na kushirikiana kwenye shughuli za kijami, kama usafi au usherehe za mitani, usihuano huu hunisaidia kujenga mshikamano na usalama wa kijamii.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutumia muda na familia, pia na marafiki. Hii ni pamoja na kula pamoja, kusherekea kwa furaha, kucheza michezo hapa na pale na mara nyingi kutazama filamu au kusikiza na kufurahia burudani kidogo. Pia huwa na wakati wa kutafakari kushukuru mwaka uliopita na kupanga ama ya malengo mapya ya mwaka inayoanza.

Chakula ni nachopenda kula jioni ni chakula cha afya kilicho na mchanga njiko wa proteini, mboga na wanga kama nyama, samaki ama mae pamoja na mboga safi na ugali ama wali. Napenda chakula hiki kwa sababu hunipa nguvu, ushibisha vizuri na niraisi kumeza jioni bila kuarthiri usingizi wangu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusoma na kuelewa haraka, kutatua matatizo kwa ubunifu na kuwasiliana kwa ufasaha. Uwezo huu unaniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kujifunza haraka, kushirikiana vizuri na wengine na kufanya malengo yangu na ya kibinafsi na ya kikazi pia.

Ndio, napenda kupika sana. Kupika hunipa furaha na nafasi ya kuwa mbunifu. Kujaribu mapishi mapya mapya na pia kuandaa chakula chenye afya kwa ajili yangu na wengine. Sana sana nikiwa peke yangu. Hujaribu kupika chakula kipya ambacho sija jaribu kwa muda mrefu.

Nimesoma habari mtandaoni kupitia tuvuti za habari za kimataifa na za kitaifa pia kama vile gazeti ama magazeti ya mtandaoni pia au mitandao ya habari kama BBC na CNN na pia NTV Kenya Pia napenda kufuatilia mitandao ya kijamii kwa taarifa fupi na za haraka Lakini hupitia uhakiki kabla ya kuzikubali habari hizo.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza vitu mpya Hii ni pamoja na kuandika kufanya hesabu kutafuta taarifa mtandaoni kupanga miradi na kufanya mawasiliano ya kitaaluma Pia hutumika kwa burudani kama kutazama video kusikiliza muziki au kucheza michezo midogo na programu kwa kompyuta.

Asubuhi niliamka saa ya 6:30 asubuhi. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kuosha uso na kisha kufanya mazoezi madogo ya kupumzisha mwili. Baada ya hapo nilikuwa nikifungua kinywa chenye afya kilichokuwa na mayai na matunda kidogo tu. Nilipoenda kazini. Nilienda kwa kutembea kidogo kisha kuamiri gari. Ili kufika kazini kwa wakati wake Nilihisi makini mwenye nguvu na tayari kwa shuguli za siku hiyo.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki. Nilifraiya sana, asa kulingana na wasani, wakitumbuiza moja kwa moja, kusikiliza muziki wa moja kwa moja pia na kushirikiana na mashabiki wengine. Uzoefu huo ulikuwa wafuraha na kuniacha kumbukumbu nzuri na zaburudani katika maisha yangu.

Ningependa kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda, mawasiliano ya kitaalamu na mbinu za kutatua matatizo kwa haraka. Ujuzi huu unaniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kushirikiana vizuri na wengine na kufanikiza malengo binafsi na yakikazi pia kwa njia bora zaidi.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya yanayohusiana na usimamizi wa muda, mawasiliano ya ya timu na mbinu za kutatua matatizo pia. Mafunzo haya yamenifundisha jinsi ya kupanga kazi vizuri, kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi na kukabiliana na wachangamoto bila kuathiri matokeo ya kazi. Pia yamenisaidia kukuza ujuzi wa wangu wa kitaaluma na kuongeza ufanisi katika kazi ninayoifanya.

Ndiyo nimewai kujifunza kupiga gitaa. Nilijifunza misingi kama kupiga midundo raisi, kushika gitaa vizuri na kucheza nyimbo za msingi. Kupiga gitaa, kunanifundisha uvumilivu, pia na ubunifu na kunatoa burudani ya pekee.

Napenda mbwa. Napenda kwa sababu ni waaminifu. Wanachekesha na nirahisi kuunda uhusiano wa karibu nao. Pia wanasaidia kulinda na kuleta furaha nyumbani. Sana sana hapo kwa kulinda boma. Wanasaidia sana.

Muda mrefu zaidi ninaokaa kazini mara nyingi ni saa mbili, saa tatu kwa siku. Kulingana na ratiba ya majukumu ya siku hiyo. Hii nahusisha kazi zote za msingi. Mikutano na kupanga miradi. Huku nikihakikisha kuchukua pia mazungumzo madogo ili kudumisha. Nishati na umakini katika kazi ni.

Najifurahisha wakati wa furaha kwa kushirikiana na familia kucheza kucheka michezo au ngoma kusikiliza muziki pia au kutazama filamu nzuri Pia napenda kutumia muda huo kufurahia shauki na burudani ndogo Jambo linaloongeza furaha na kunifanya nijisikie tulivu na yenye kuridhisha maishani.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kufuata hatua kama kutumia nyuila, imara na tofauti kwa kila akaunti ninayo. Kuwezesha uthibitaji wa hatua mbili na kuchangia tarifa binafsi. Ovyo kama unawi namba ya simu. Pia kuangalia mipangilio ya faraga kwenye mtandao ya kijami. Na kuwa mwangalifu na viungo wa ujumbe wa kutiliwa shaka katika mitandaoni.

Nashughulikia kazi za dharura kwa utulivu, kuangalia kipaumbele na mawasiliano ya haraka Kwanza huti hutamini haraka ukubwa na athari ya dharura pale ili kueka kipaumbele sahihi Kisha nachukua hatua za haraka nachukua hatua za haraka kutatua tatizo muhimu zaidi Nikiwashirikiana na wahusika au timu inapohitajika.

Ndiyo, naweza kuzungumzia kuhusu siasa, hasa kwa mtazamo wa kielimu na taarifa, napenda mjadala yenye heshima, inayolenga kuelewa mifumo na utawala, sera na jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyoathiri jamii yetu.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidini kuosha vyombo vingi baada ya chakula. Huchukua muda na huhitaji uvumilivu. Hasa vinapokuwa vingi sana. Hata hivyo, nikimaliza huhisi afueni na usafi katika nyumbani.

Leo hali ya hewa ni ya jua lenye mawingu kidogo. Kuna mwanga wa jua lakini si kali sana. Na upepo mwanana unafanya hali iwe ya kupendeza. Najisikia vizuri na huru. Sio joto lingi wala baridi sana. Kwa sababu ya hali hiyo, nimevaa nguo nyepesi kama shati na surari nyepesi. Ili nijisikie vizuri siku nzima.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Ulikuwa uzoefu wa kuvutia hasaa wakati wa kupaa na kutua chini. Kusafiri kwa ndege ni haraka na hunipa nafasi ya kuona mandhari ya kuvutia. Nikiwa juu angani jambo lililofanya safari ya kipekee na ya kukumbukwa maishani mwangu.

Ninapotaka kustarehe, napenda kupumzika kwa utulivu Hili hunifanya naweza kuwa na kusikiliza muziki lakini laini ama kuwatch filamu, ama pia kusoma kitabu natembea pia kidogo mahali penye hewa safi Pia napenda kutumia muda na familia au kutafakari kwa utulivu njia hizi zinanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kujisikia vizuri.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za tamaduni, historia na maendeleo binafsi. Vitabu hivi hunipa maarifa mapya kunipanua mtazamo na kunifundisha maadili. Mbinu za maisha na ufahamu wa jamii tofauti. Pia hunifurahia hadithi zinazochanganya burudani na elimu ndani.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka na michango. Hasa pale ambapo inaweza kusaidia wengine walioko katika hali ngumu au miradi ya kijamii. Hii inawezesha kwa kusaidia masikini, changamoto na ya shule, misaada ya maybe kiafya au shughuli za usafi na mazingira, kutoa kunanifanya njisikie furaha, kuridhisha na kuwa sehemu ya kuboresha maisha ya wengine katika jamii.

Ndiyo, napenda kupiga picha sana. Kupiga picha hunisaidia kuifadhi kumbukumbu nzuri, kuoana uzuri wa mazingira na watu kwa mtazamo tofauti, na kuwanyesha ubunifu pia. Napenda hasaa kupiga picha za madhari na asili ya matukio malumu.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kupumzika na kupanga shughli zinazofurahisha. Hii inaeza kuwa kama kusoma kitabu, kutazama filamu, kusikiza wimbo ama michezo ya televisheni. Pia hutembea kwenye maeneo ya asili au kutumia muda na marafiki wangu. Pia hujaribu pia kupanga muda kidogo wa kufanya mazoezi ama shughli za burudani ili kudumisha afya yangu.

Napenda mikutano yenye mpangilio na maadhuri wazi Ampapo kila mshiriki ana nafasi ya kushiriki mawazo yake pia mikutano hii huwa yenye mazungumzo yenye heshima huelewa na hushirikiano katika wengine Napenda pia pale ambapo mikutano hupangiliwa kwa muda unaofaa haina ucheleweshaji na inalenga kupata maamuzi au suluhisho katika shida fulani Baadae na ya kuwa ya bure bila faida.

Napenda kujaribu teknolojia mpya sana. Hunisaidia kujifunza mambo mapya, kuboresha ufanisi wa kazi na kuendelea, kuendana na mabadiliko ya kisasa. Pia hunipa fursa ya kugundua njia bora zaidi za kutatua matatizo na kuongeza ubunifu katika kazi yangu.

Nilipo nilizaliwa ni katika mji mdogo mwenye historia na mandhari ya kuvutia pia. Ambapo nilikuwa nikicheza na marafiki zangu sokoni. Kwenye mtaa na kando ya mito midogo. Mji huo ulikuwa na bustani kidogo shule nzuri pia na maeneo ya kijamii kama kanisa na soko ambalo lilikuwa kitovu cha shughuli. Nilikumbuka sana utoto wangu. Ukiwa ukicheza mchezo ya kawaida na watoto wengine. Kuogelea kidogo na kwenye mito na kushiriki katika utembezi na kuzurura mjini. Ninahisi kuridhika pale nilipokuwa kwa sababu nilikuwa na mshikamano wa kijamii. Kuwa na furaha na ya kucheza na nafasi ya kujifunza mambo mapya bila hofu.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujifahamu, kujifunza na kuchukua hatua za kuboresha. Kwanza hutambua maeneo ninayohitaji kuboresha kupitia maoni ya wenzangu au. Kisha hutafuta mafunzo, ushauri au msaada kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu. Pia huweka malengo madogo ya kuboresha hatua na kufuatilia maendeleo yangu pia.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu utoto unakumbusha furaha zilizo na zisizo na masharti, michezo na uhuru wa kucheza na kujifunza mingi. Napenda kukumbuka jinsi tulivyokuwa, tukishirikiana na marafiki, kujua dunia kwa hamu na kutojihusisha na mashinikizo makubwa ya maisha ya watu wazima pia wakati huo. Ingawa maisha ya sasa yana faida nyingi pia kurudi ujana kungeleta hisia za utulivu, furaha na urahisi wa maisha ya kila siku.

Kuongeza uzalishaji wangu, hufanya kupanga tariba, ratiba ya zangu, kuweka malengo madogo, kisha kuepuka vikwazo, pia na kuchukua mapumziko madogo, na kujifunza mbinu mpya za kikazi ama kimaisha.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya machungwa. Napenda kwa sababu ni tamu yenye harufu mzuri na yenye vitamini nyingi zinazoongeza afya. Pia hunipa isia ya kupumzika na nguvu pale napokunywa. Alafu ikue juisi iyo iko baridi naipenda zaidi.

Natumia Wi-Fi zaidi pale ninapoweza kwa sababu ni ya haraka, thabiti na aina gharama za kutumia data nyingi. Hata hivyo mara nyingine napenda kutumia data ya simu pale Wi-Fi haipo au nikishahitaji muunganisho wa haraka kwa mtandao ama nikiwa mbali na penye Wi-Fi kwa kama tuseme nikiwa mbali na nyumbani.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima na ushonaji wa wakati. Napinga pale watu wanaposema kitu bila kufuata ukweli wake. Kukatiza au kutoti mazungumzo kwa heshima. Au kuchelewa mara kwa mara bila sababu. Tabia hizi huleta mkanganyiko na pia kupoteza muda na kupunguza ufanisi wakazi au mahusiano ya.

Ningependa kujifunza kijapani. Napenda kwa sababu ni lugha yenye tamaduni tajiri. Inafungua fursa za kusoma fasihi, kuzingatia utamaduni wa pekee pia. Na pia inaweza kusaidia kwenye teknolojia, anime za biashara na zinazo husisha na japani pia. Kujifunza lugha nyingine kinapanua mtazamo wa ujuzi na mawasiliano na watu wengine.

Ninasahihisha vifaa vyangu angalau mara moja kwa mwezi au mara tu inapohitaji pale kuna sahihisho muhimu la usalama au programu mpya. Kusahihisha mara kwa mara kuna nisaidia kuhakikisha vifaa vinafaa kazi nzuri na vina usalama mzuri na kuniruhusu kutumia vipengele vipya vinavyo ongeza ufanisi.

Muzikwi hii ninaipenda ni mchanganiko wa ina katha Lakini hasa napenda reggae na muziki wa klasik Napenda reggae kwa sababu ina midundo ya kufunzisha ujumbe mzuri na inatoa hisia za furaha na pia amani Pia napenda muziki wa klasik kama Bithofen au Mozart kwa sababu hunipa utulivu umakini ya huu kumbu kumbu nzuri ni napoziskiza mziki hizo.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano. Nilishiriki katika mashindano ya michezo na kitaalumu, shuleni na kijamii pia. Uzoefu huo ulikuwa wa kufurahisha na kufundisha kushirikiana na wengine pia. Kudumisha nidhamu na kushindana na heshima. Pia ulikuwa njia nzuri ya kujijua mwenyewe zaidi na kujaribu uwezo wangu katika changamoto tofauti.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo kama drafti, chess au ludo. Hunisaidia kufikiria kwa umakini, kupanga mikakati na pia kushirikiana na wingine kwa burudani. Mimi hucheza ambapo nikona utulivu.

Napenda kujifunza teknolojia mpya, ujuzi wa programu na mbinu za ubinafsi katika maisha. Pia napenda kujifunza kuhusu sayansi, historia na ujuzi wa maisha kama usimamilizi na wamuda, mawasiliano na mbinu za kufanikisha malengo. Kujifunza mambo mapia na kupanua maarifa yangu na kunifanya kuwa ubunifu zaidi.

Kila siku natumianga zana za kompyuta na laptop kwa kazi na kufanya utafiti kuandika na kupanga miradi. Pia hutumia simu ya mkononi kwa mawasiliano, mitandao ya kijami na burudani kusikiza wimbo vitu kama hizo. Na programu za ofisi kama Word, Excel, PowerPoint kwa maandishi ama kufanya hesabu na vitu vingine. Na programu za kunihifadhi kushirikiana file kama Google Drive au OneDrive ili kuhifadhi taarifa ya kushirikiana na wingine Zana za mawasiliano mtandaoni pia hutumia kila siku hutumia sana sana Whatsapp kwa mikutano na mazungumzo ya kikazi ama shule Ama kujadiliana na marafiki.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba cha kujipumzisha na kusomea. Kila taa nzuri, kitanda cha sherehe na rafu za vitabu pia zimohumo. Napenda pia iwe na mazingira tulivu, midogo ya mazari au mimemeo ndogo. Na sehemu ya kukavi zuri nikiwanimepumzika.

Ndio, napenda hadithi za ajabu sana. Hunivutia kwa sababu huchochea fikra ubunifu na kunipeleka kwenye dunia tofauti. Zilizojaa mawazo mapya na masomo ya kipekee Pia ningependa kujua vile story ya hadithi za ajabu zinaisha.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Hasa pale panapo hitajika kulinda jua au baridi. Pia kufoa inaeza kuwa sehemu ya mtindo. Ikiongeza muonekano mzuri na kunipa hisia ya usalama na starehe ni napo iva.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni Apple. Ninapenda kwa sababu inatoa bidhaa zenye ubora wajuu, zenye usalama mzuri na zinazofanya kazi kwa urahisi. Pia Apple inajikaza, inajulikana kwa ubunifu, kuunda teknolojia mpya na kutoa huduma zinazoongeza ufanisi wa watumiaji wake.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi kutatua kwa utulivu, kwanza huchukua muda kupunguza hasira na kuzingatia hoja kwa akili tulivu, pia kusikiliza kwa makini, kusikiliza upande wa mwingine ili kuelewa hisia ya sababu zao, pia kuelewa hisia kwa uwazi na kutafuta suluhisho la pamoja. Ndilo waache mgogorano.

Napendelea kutazama michezo zaidi, hasa mpira wa migu. Kutazama hunipea burudani, kunifanya nifurahie, ushindani na kufuatilia timu au wachezaji ninawo wapenda. Hata hivyo, mara nyingine, napenda pia kucheza michezo kwa ajili ya afya na kujiburudisha.

Mafanikio ya kibinafsi ninayothamini kazini nipale Ninapo fanikisha malengo muhimu kukamilisha mradi kwa wakati na kuona matokeo chanya ya jitihadi zangu Pia ninauamini mafanikio yanahusiana na kujifunza ujuzi mpya kushirikiana vyema na wenzangu na kupata pongezi au uthibitisho wa kazi bora tuliyofanya.

Ili kudumisha afya nzuri. Mimi hula chakula chenye lishe kama mboga, matunda, proteini na wanga wa kutosha. Kufanya mazoezi mara kwa mara, kunywa maji ya kutosha, kusaidia mwili kufanya kazi nzuri, kupumzika na kulala vya kutosha, na kuepuka tabia hatarishi kama kuvuta sigara ama kunywa pombe nyingi au kula vyakula visivyo na afya mara kwa mara.

Napenda chakula kisicho na mafuta mengi kama mboga, matunda, samaki ama nyama chenye mafuta kidogo. Hii ni kwa sababu ni chenye afya zaidi. Usaidia mwili kufanya kazi vizuri na unisaidia kudumisha nguvu na uzito dhabiti. Hata hivyo mara nyingine chakula chenye mafuta kidogo kinapendeza kwa ladha na hufurahisha kwa sababu ni tamu.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo linavutia kwa sababu lina toa uhuru wa kufanya maamuzi, kutumia ubunifu na kujenga kitu chenye thamani. Pia biashara hunipa nafasi ya kutatua tatizo fulani katika jamii, kujifunza mengi kuhusu uongozi na fedha na kujitegemea pia kiuchumi.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali na sukuma wiki, pamoja na samaki ama ikuwe na nyama ya kukaranga. Napenda kwa sababu ni chakula kinacho shibisha vizuri na chenye ladha ya kipekee ya kiutamaduni na kuniwezesha kuhisi asili ya urithi wa chakula cha nyumbani pia.

Ndio, napenda chakula chenye utamu wa wastani. Sipendi kitamu saana, lakini napenda kile chenye ladha, isiyo sawaziki ili ifurahishe bila kuchosha. Na kisikue na chakula chenye sukari miingi, ama tuseme chai kenye sukari mingi.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Napenda kwa sababu vinafanya nijisikie vizuri sana. Vinaboresha mtindo wangu na mara nyingi husaidia kulinda miguu au kuifanya ionekane vizuri zaidi. Pia ni vipuli vya kitamaduni huvipenda sana.

Napenda wiki yangu ya kazi kwa, mimi hupanga hivi wiki yangu ya kazi, ya kwanza kuchambua malengo, kwanza huangalia kazi zote za wiki na kuamua ni zipi za kipaumbele. Pia nagawa kazi kwa siku kila kazi kwa siku yake na kuweka muda na, wa kufanya kazi na wa kupumzika pia kutumia kalenda au zana za digitali, kufanya ratiba kuwa rahisi na kufuatilia pia la mwisho kufanya, kufuatilia maendeleo niliyofanya katika mipangilio yangu.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu unamshikamano wa kijami. Usalama na madharifu tulivu. Napenda jinsi majirani wanavyosaidiana, watoto wanavyocheza pamoja na marafiki. Na kuna maeneo ya kucheza, shule na maduka karibu. Pia ninapenda miti na bustani ndogo zilizo karibu ambazo. Hutoa hewa safi na mandhari ya kupumzika ukiwa umechoka.

Ningependa kufuga mbwa. Napendelea umbwa kwa sababu ni waaminifu, wanaelewa haraka na ni walinzi wazuri. Pia ni rahisi kuunda uhusiano wa karibu nao, kucheza nao pia na hata kufanya matembezi pamoja. Mbwa hunipa furaha usalama na husaidia kupunguza msongamano wa mawazo.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Kuna niwezesha kuwa na utulivu kupanga muda wangu vizuri na kuongeza umakini. Pia kuokoa muda na wa usafiri na hunipa ushauri kusawazisha na kazi na maisha binafsi.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa si rahisi sana. Inaweza kuwa changamoto kwa sababu tumezoa kwa kazi pia, mawasiliano na taarifa. Hata hivyo siku bila teknolojia inaweza kuwa nzuri. Inanipa nafasi ya kupumzika, kuzungumza na ana kwa ana kusoma, kutembea ama kutafakari juu ya maisha yangu. Pia hunisaidia kuthamini teknolojia zaidi ninapo rudi kuitumia.

Utotoni nilipenda sasa kucheza na marafiki hasa michezo ya nje kama kukimbizana, kucheza mpira wa miguu na kuruka kamba Pia nilifuraia kusikiliza hadithi, kuchora na kuangalia mazingira yetu mambo haya yalini fae yalinipa furaha yalini fundisha kushirikiana na yaliochangia kumbukumbu nzuri za utotoni.

Huenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki. Maranyingi mwishoni mwamuaka mwiki hii hunipa nafasi ya kutafakaripa kupata amani ya moyo na kuimarisha madili na imani yangu. Wakati mwingine pia hudhuria mkutano malumu ya kiroho kulingana na ratiba.

Mchezaji bora wa mpira wangu ni wa miguu maoni ya watu wengi ni Lionel Messi Anatajwa kuwa bora kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee udhibiti mzuri wa mpira uwezo wa kufunga na kutengeneza mabao pamoja na mafanikio yake mengi binafsi na ya timu yake Hata hivyo wapo pia wanaomuona Cristiano Ronaldo kama mchezaji bora Kwa sababu ya nguvu nidhamu kasi na uwezo wa kufunga mabao kwa kiwango cha juu Kwa miaka mingi kwa hivyo mchezaji bora hutegemea vigezo na ladha ya mtu lakini Messi na Ronaldo hutajwa sana kama mastaa wakubwa wa historia ya mpira wa miguu.

Filamu nayoipenda zaidi ni The Shawshank Redemption na ipenda kwa sababu inaujumbe mzito wa matumaini, vumilivu na uhuru. Hadithi yake inaonyesha jinsi mtu a naweza kubaki na matumaini hata katika mazingira magumu sana. Ukizitaja ululizi taji ni mazuri, simulizi linaingia moyoni na filamu inaniacha na somo la kutoka tamaa maishani.

Nyama ni nayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Naipenda kwa sababu ni rahisi kupika, inaladha nzuri na ninyepesi kiafya. Inaeza kupikwa kwa njia mbali mbali kama kuchemshwa kukaangwa au kuchomwa bila kuchosha mtu.

Ndiyo, napenda hesabu. Napenda kwa sababu hunifanya kufikiria kwa manikiti, kutatua matatizo, hatua kwa hatua na kuona majibu wazi. Pia hesabu hunisaidia kwenye mambo ya kila siku kama kupanga muda, fedha na kiteknolojia pia.

Kinachonifanya nifurai sana ni kuona matokeo mazuri ya juhudi zangu, kusaidia wengine na kuona wanapata manufaa pamoja na kutumia muda mzuri wa na watu ninawapenda. Pia hufuraia ninapojifunza kitu kipya, kufanyikisha lengo au kuwa na muda na utulivu bila msongo wa mawazo mengi.

Malengo nilio nayo kwa kazi yangu ni kuendelea kukua kitaaluma, kuboresha ujuzi wangu na kuongeza dhamani ninayotoa. Pia kufanya kazi kwa ubora na uaminifu kila wakati na kujifunza ujuzi mpya na kuendelea na mabadiliko ya teknolojia au mbinu za kazi. Na pia kupata maendeleo ya kazi kama kupandisho cheo ama majukumu makubwa zaidi katika kazini.

Ninaishi katika mji mdogo wenye utulivu na mandhari nzuri ambapo kuna majengo ya kazi, shule na maduka na bustani ndogo. Mtaa una shikamano wa kijamii na majirani wanasaidiana na kushirikiana pia. Hali ya hewa ni ya kupendeza mara nyingi na kuna maneno ya maeneo ya michezo na matembezi karibu na ambapo ninaishi.

Najihisi mstari na tayari kuhusu wasilisho. Hasa pale nilipokuwa nimejiandaa vizuri Wasilisho huniwezesha kushiriki maarifa kuwasiliana kwa uwazi na kuonyesha ujuzi wangu Mara nyingi, mara nyingine nikiwa na wasiwasi kidogo lakini kwa kawaida, huchukua pumziko kupanga maneno vizuri na kuzingatia athira jambo linalonifanya nijisikie kujiamini na kufanikisha vizuri pia.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki pamoja na mboga za majani kama sukumawiki. Napenda chakula hiki kwa sababu ni cha asili, kinashibisha vizuri na kina lishe nzuri pia. Pia hunikumbusha chakula cha nyumbani na muda mzuri wa kula pamoja na familia yangu.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Nilifuraihia kuona kazi za wasani mbali mbali kutoka kwenye michoro, picha hadi michoro ya kisasa na kitamaduni. Maonyesho hayo yalinipa msukumo, furaha na nafasi ya kujifunza kuhusu ubunifu na mitindo tofauti ya sana. Pia uniwezesha kuthamini zaidi kazi ya mkono na fikra za wasanii.

Kumbukumbu yangu ya utotoni nipale nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu katika mtaa na shambani karibu na nyumba. Tulicheza mchezo ya kawaida ya watoto kama kukimbizana, kucheza mpira na kuruka kamba. Pia nilifurahia kusoma hadithi, kujaribu kuchora na kushiriki katika sherehe za kijamii na familia pia.

Ninatumia simu hata hasa kwa mawasiliano na kupata taarifa kawaida kuwasiliana kama kupiga simu, kutumia ujumbe na kutumia programu za mazungumzo Pia kupata habari, kusoma habari mtandaoni na kujifunza mambo mapya kutuma baruapepe, kalenda na kumbu kumbu pia Pia mi hutumia na kwa burudani kidogo kama kusikiliza muziki ama kutazama filamu fupi.

Wakati umeme umepokatika, mimi hutafuta mwanga wa mbadala kama tochi taa ndogo ama betri ya simu. Pia kusitiza kazi zinazohitajika umeme na kuendelea na mambo yasiyotegemea umeme kama kusoma kitabu au kupanga ratiba ya kesho. Kuondoa vifaa vya umeme au vifaa vya hatari vilivyowezekana kuadhirika pia.

Napenda sanaa ya mchoro na mchoro ya kisasa. Napenda kwa sababu univutia kwa ubunifu wake, midunde ya rangi na uwezo wa kueleza hisia au hadithi bila maneno. Pia napenda sana ya kitamaduni ya asili kama mchoro ya nyumba au mapambo ya jadi kwa sababu unikumbusha historia na urithi wa jamii.

Shugli ninaopendezwa nayo zaidi ni kusoma na kujifanya mambo mapya. Napenda pia kutengeneza miradi, kucheza michezo ya akili na kushirikiana na wengine kwenye shugli za ubunifu. Shugli hizi unipa furaha na kupanua maarifa yangu.

Napenda kununua zaidi vitu vitabu vya vifaa na kujifunzia au teknolojia ndogo. Napenda vitabu vya kwa sababu hunipanua maarifa na ubunifu wangu. Na vifaa vya teknolojia huniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kujifunza mbinu mpya. Mara nyingi pia napenda kununua vitu vidogo vya burudani au mtindo uliotokea. Lakini kwa kiasi kidogo.

Napenda kusoma habari mtandaoni. Hii ni kwa sababu ni haraka, rahisi kupata na kuna vyanzo vingi vi na vyotoa habari tofauti. Pia mtandaoni naweza kuchambua, kulinganisha na kupata maoni ya wengine pia. Jambo ambalo si rahisi kwenye gazeti la karatasi.

Mfereji wa TV ni naafuata zaidi ni BBC News ama Citizen Napenda kwa sababu hutoa habari za kina, tarifa za kimataifa na uchambuzi wa kweli Pia hunipa mwanga kuhusu matukio ya dunia siasa, sayansi na maswala ya kijami Jambo linalo nisaidia kuwa na uwelewa ya mpana wa kinachoendelea duniani.

Ningependa kujaribu mchezo wa chess kwa sababu unaitaji mkakati akili safi na uangalizi mkubwa. Mchezo huu unifundisha kupanga hatua kwa makini, kutabiri hatua za mpinzani na kuendelea kifikra zangu na kimkakati. Pia ni burudani yenye changamoto na inafanya kuchezwa pengine kwa marafiki au kikundi.

Inafanya marafiki wangu wapya kuwasalimia na kuzungumza kwa heshima Kwanza huanzisha mazungumzo kwa furaha na utulivu kusikiliza kwa makini wanachosema kujua mawazo yao hisia na mambo wanayopenda wengine kushirikiana pia nao kwenye shughuli kama kucheza kujifunza au kushirikiana kwenye kazi ndogo ndogo huongeza uhusiano wetu.

Napenda kuvaa nguo nyepesi, zenye zikona starehe na zenye mtindo rahisi Kwa mfano t-shirt na suruali ya ujini kwa kila siku na nguo za rangi tulivu au za kupeka pale ninapoitaji kushiriki katika hafla ua sherehe nguo hizi unipa faraja uhuru wa muendo na mtindo wa kuvutia bila usumbufu wewote.

Ili kujilinda kutokana vitisho vya mtandao. Mimi huweka nyilwa imara kama kutumia mchanganiko wa herufi kubwa na ndogo na nambari na alama maalum. Pia kukagua faragha, kuthibiti na ni nani anaweza kuona taarifa zangu kwenye mitandao ya kijamii Pia na kupeana kibufya viungo visivyo salama.

Kwa kawaida ninatumia muda wa masaa matatu ama manne mtandaoni kwa siku Lakini hugawa kati ya kazi au masomo kutumia programu barua pepe ama kufanya utafiti Pia mawasiliano kutuma ujumbe kupiga simu na au kushiriki na wengine mtandaoni Pia hufanya burudani.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa furaha na mshikamano wa pamoja. Kushiriki pongezi la shukrani kwa kila mshiriki wa timu. Na kufanya sherehe ndogo au chakula cha pamoja ili kusherehekea mafanikio haya. Eee kumbuka kumbu kumbu jitihadi jitihada zilizofanyika matokeo na kuhimiza kila mtu.

Ndio, ninavaa miwani. Hasa pale panapohitajika kulinda macho au kusaidia kuona vizuri. Miwani pia inaweza kuwa sehemu ya mtindo. Ikiongeza muonekano mzuri na usalama wa macho. Dhidi ya jua ama vumbi.

Nahifadhi pesa kwa kueka bajeti na kugawa pesa kwa matumizi muhimu akiba na burudani kutengeneza kutenga akiba kila mwezi kueka kiasi kidogo kila mwezi kwenye mfuko maalumu au akiba kuepuka matumizi yasiore ya lazima na pia kutumia njia salama za kifedha na mwisho huifadhi kwa kufuata malengo ya kifedha huu ni kama kueka malengo ya kuokoa kwa ajili ya siku zinazokuja.

Kwa kawaida hufua nguo mara tatu ama mbili kwa wiki kulingana na idadi ya nguo zilizotumika na tharia ni kuwakikisha nguo zinabaki safi na kudumisha wimari wa nguo Pia hugawa nguo kulingana na aina kama nguo za kazi na za kawaida au za michezo Ili nifanyike kazi ipasavyo.